Ndiyo, nimeshawai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, nilifurahia kuona vionjo mbalimbali vya ubunifu, michoro na kazi za sanaa. Hii ilinipa msisimuko na wakifikra, kunifundisha, kutambua vipaji vya kipekee na kunifanya nijisikie karibu na utamaduni wa sanaa.